Ninaposherehekea mafanikio ya timu, huwanza kwa kuwapongeza na kuwashukuru wote kwa juhudi zao. Huwa ninaamini kila mtu anastahili kutambuliwa kwa mchango wake, hata kama ni mdogo. Mara nyingi tunasherehekea kwa kula pamoja, kushiriki kinywaji au kupanga mkutano mdogo wa furaha. Wakati mwingine hupiga picha au kushiriki ujumbe wa pongezi kwenye vikundi vya mtandaoni ili kuendeleza ari. Pia hupenda kutafakari, tulichofanikiwa na kujifunza kutokana na safari tuliyopitia.

Napenda kunywa chai zaidi ya kahawa. Mara nyingi na andaa asubuhi baada ya kuamka na kabla ya kuanza kazi au masomo. Napenda kuongeza sukari kidogo au mara nyingine limau au tangawizi ili kuongeza ladha na harufu. Kawaida nikiwa nyumbani kwenye jikoni au chumba cha kukaa, ambapo ninaweza kupumzika kidogo na kufurahia muda wangu binafsi bila kinywaji changu cha chai hujihisi kama kitu kinafeli kuanza siku. Ninaonekana kupoteza hisia ya utulivu na kuanza siku kwa nguvu. Chai huniwezesha kupumzika, kuamka kwa hisia nzuri na kuanza siku kwa mtazamo chanya.

Mfanyabiashara bora niliyejuwa ni Elon Musk na mheshimu kwa sababu anamawazo makubwa, ubunifu na uwezo wakubadilisha sekta kadhaa kama magari la umeme, nafasi za anga na teknolojia ya akili bandia. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanzisha kampuni zinazobadilisha ulimwengu jambo ambalo wengi walidhani haliwezekani. Nimejifunza kutoka kwake umuhimu wa kuwa na maono makubwa, uvumilivu na uwezo wa kushughulikia changamoto bila kugopa kushindwa. Kuhusu jinsi anavyofanya biashara hunipa msukumo mkubwa kwani anaonyesha kwamba ubunifu kazi kwa bidii na kusoma mwenendo wa soko ni muhimu ilikufanikisha miradi mikubwa na yenye hatari duniani.